Mimi napenda kutizama michezo. Sina ule ujuzi wa kucheza michezo mingi wala sina ile talanta. Wala muda wa kujiunganisha. Laki kwa hivyo napenda niitizame. Nione watu wakicheza nisherehekee talanta za watu nisherehekee ubunifu na ujuzi wa wengine.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini ni kueza kutengeneza timu ambayo tunafanya kazi vizuri, nimeweza kutatua matatizo ambayo yamekuwa yakikuja yanatukumba, tunatoa nimeweza kubinu jinsi za kuyapitia, nimeweza pia kutengeneza kutoa ubunifu upya, wa kutumia vitu ambavyo vinapatikana kwa urahisi, kutengeneza vitu ambavyo ni vya thamani hayo ndio mafanikio ambayo nimeweza kuyapata kazini kwa sasa hivi.

Ndiyo, napenda kuogelea, nikiona watu wakiifanya, mimi najisikia hamu, natukokuwa dogo tulikuwa tunaogelea mitoni, najua si salama, lakini tulikuwa tunapenda sana kuogelea mitoni kwa sababu ilikuwa huko kijijini. La ila sijawahi kuogelea mahali ambapo kuna watu wengi sipendi kuogelea mahali ambapo kuna watu wengi ambapo ni public pools ambapo kila mtu anatumia kwa hivo napenda kuogelea ndiyo lakini siji husishi nayo.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya, zinapotokeza kwa sababu teknolojia inarahisisha mambo, inapunguza muda ambao ungekuwa ukifanya kwa masaa mengi, unaifanya kwa madakika, inakusaidia kuboresha kazi yako, kuboresha maisha yako ya kila siku. Kwa hivyo mimi napenda sana kujaribu teknolojia mpya, zinapotokea ili nieze niendelee kujiboresha kimaisha.

Ndio, kazi zangu za nyumbani ninapenda kuzifanya kwasababu kuna ule wakati umetulia na unataka kufanya kitu ambacho ni tofauti na kile ambacho umekifanya kwa wiki nzima kwa mwezi mzima kwa hivo kufanya kazi nyumbani pia kunasaidia kutofautisha dhidi ya maisha yako ya nyumbani na maisha ya kazini unaweza kutoa akili kikazi ni unarudisha nyumbani na unapojijumuisha na kazi za nyumbani. Unawacha kufikiria sana kuhusu kazi na inakupa muda wa kuanza sasa akili inaanza kutulia na inaweza kupumzika ili uweze kuanza tena kazi ingine vizuri.

Kipawa changu, kipawa changu, wacha niseme, ninaweza kuimba vizuri. Toka utotoni, ni kipawa ambacho nilitoa kwa wazazi wangu. Toka utotoni, ninaapenda kuimba na ninaimba kwa vizuri, na ninaweza kuimba vizuri. Hicho ndicho kipawa ambacho ninajua, ninacho.

Mama, mama ndiye ambaye alinifunza muhimu, na alinifunza kuwa ushirikiano, kupendana, ukweli, ni kitu cha maana heshima kwa kila mtu, na pia kutofautisha kati ya marafiki na watu ambayo mnapatana kila siku kazini. Hayo ndio mafunzo mama alinipa na nikiangalia maishani nimeweza kuyatumia kwa vizuri na ubunifu kwa sababu yameweza kuongezea utendakazi wangu, uhusiano wangu na watu, yameweza kunikinga kutoka kujihusisha na mambo mengi ambayo si mazuri.

Kumbukumbu zangu za utotoni nzuri ni wakati ambao tulikuwa tunaenda malishoni na kaka zangu, tunaenda tunaogelea, tunakula matunda yani ambayo yako kwa msitu. Ilikuwa tu ni kukaa tu ni michezo, ni kufurahia, kuwa kwa mandhari ambayo inapendeza. Watu ambao tulikuwa nao pamoja ni kaka zangu na mifugo kinachofanya hii kumbukumbu maalum ni kuwa katika huu wakati na ule wa kama watoto wangu hawataweza kushiriki katika mazingira kama yale, wakifanya zile kazi ambazo tulikuwa tunafanya ule wakati kwa hivyo ni kama historia, ni kama tamaduni tu nikikumbuka haya mambo najisikia nimetosheleza, najisikia ninaona kuwa tumeona ambapo tumetoka na mahali tunaenda.

Mimi hasa mimi napenda sana kula nyumbani, napenda kula chakula ambacho nimechukua muda kukitayarisha kukiandaa, nimekipika kwa umakinifu ninajua ni kisafi, ni hiki chakula ambacho its safe kukula, hakina hatari yoyote, hakina data itaniletea mashida yoyote, napenda sana nikule chakula ambacho mimi mwenyewe nimetengeneza, nimepika, nimepika kwa umakini, hivo ndio ndivyo ambavyo mimi napenda chakula changu napenda chakula cha nyumbani.

Ninahakikisha kuwa nimetengeneza neno siri ambayo ni ngumu ambayo mtu haezi kufikiria kwa urahisi ambayo hainihusu ama haiko katika miaka yangu ama birthday zangu ama vitukio spesheli za maisha yangu. Nahakikisha kuwa mahali ambapo nimeiandika nimeiweka ni mahali ambapo hakuna mtu mwingine isipokuwa mimi anajua na pia nahakikisha kuwa nikitengeneza nimetengeneza nikiwa peke yangu na ni mimi peke yangu ninajua.

Pale ambapo kuna msongo wa kazi, na jaribu kuangalia kila mtu kama ana kazi, kazini. Tuna shhughulikiana, tunashikana wote, tunagawana majukumu, tunajaribu sana kukumba ule msongo, tunaumaliza, kila mtu anafanya kazi, atakapoweza. Na jaribu sana kuona kuwa ile kazi inafanyika na inafanyika vizuri.

Mikutano ambayo ninaipenda ni mikutano ambayo inautenda kazi, ni ya kuelimesha, inaskiliza na inakuza. Mikutano ambayo itanisaidia kujikuza katika kazi yangu, katika maisha yangu. Mikutano ambayo inanisaidia kuhimarika na kuniongezea ujuzi ambao nitautumia kazini.